Leo niliamka kitu saa tatu kitu ya kwanza kufanya ni kuenda town nikatafute chakula cha kuku kwa sababu ilikuwa imeisha baada ya hapo nikaenda nikamwagilia mimea maji kuna passion fruits nimepanda alafu kuna miti zingine pia kama ya apple. Nimepanda pia matunda mengine hapo na mapapai na nikakunywa breakfast baada ya breakfast nimeenda nikatulia mahali kwa mashine yangu nikafanya kazi moja mbili hapa na pale kwa sababu kuna updates wanaangalia na hivyo ndio niliweza kutumia asubuhi yangu leo.

Siku mrefu pingine naweza tafuta sigara ama pombe, niende mahali kwa bar nikae na marafiki wangu, tupige story, tuki relax na tukijiv njari siku mrefu inawezanga kuyanwine through connection kama hizo na pia pombe pombe na sigara zinafanya akili yangu itulie, mwili nisikie kumefurahi alafu pia usingizi unakuja baada ya hapo.

Kwa mkutano mimi utakakujua agenda ya mkutano kabla niende hiyo ni one the key things mimi nafanya nikijipanga. Nikishaajua ile agenda naeza i-research on person on my personal level na niweze kujua zile maoni nitaweza kupeana kulingana na chenye nime-research ama chenye nime-experience saa zingine pia huwa naongea na watu ambao wamehusika kwa hiyo agenda tuseme kama ni agenda ya kusafisha mazingira lazima niongee na community leaders na wale watu expert wa environment waweze kueleza maoni yao pia na nione kama ina na pia my personal opinions ndio nikienda kwa mkutano nikuwe na all the details naitaji kupeana maoni ambayo iko more powerful.